Hello, ye ndiyo, mimi hutumia video kwa mawasiliano. Kwa wakati mwingi, unawezapata mimi hutumia video kuwasiliana na wapendwa wangu, marafiki, watu hata kwa kazi. Kutumia video kwa mawasiliano, linahitaji uwe na simu, uwe na kitu ambacho unazatumia kama simu na interneti. So kwa upande mwingi unapata, unatumia video kwa tuseme whatsapp ama whatsapp kwa video. Kwa sababu tuseme mtu amekupigia, unawasiliana kwa mtandao, wa kijamii, hata kuna facebook, kuna instagram, kuna vitu nyingi ambapo unawezatumia kutumia video. Ndiyo kwa hivyo mimi hutumia video kwa mawasiliano kwa wakati mwingi mimi hupenda video unaweza kuongea na mtu unapomwona unaona jinsi mawazo yake inapitia ukimona uso kwa uso kupitia simu.

Wakati ambapo nilikuwa shuleni nilikuwa na wakumbuka sana walimu wengi katika shule Kwa pia kwa sababu pia kuna walimu aina tofauti kuna wale wa sekondari kuna wale wa tulio anzia katika kidato cha kwanza Kwa hivo yule aliyekua mkali kidogo lakini alikuwa na haki alipenda sana somo lake alisisitiza nidhani ya kujiamini na alijua kuwa kuhamasisha wanafunzi kama wakati huo hatukupenda sana mbinu ya miaka ikipita. Ungegundua alituunda kwa maisha. Si mitiani pekee pia alikuwa mwalimu mwenye upendo. Alikuwa mwalimu wangu wa kiswahili. Alikuwa mwanaume. Kwa hivyo kutokana na upendo wake, alipenda kila mtu kwa upendo mmoja, hakubahatisha mtu mwingine ama hakuweka kando mtu yoyote. Mimi kwa upande wangu, mii ningependa walimu na kumbuka mwalimu wangu wa kiswahili.

Mimi kama mfanyi kazi naweka malengo ya kila mwezi kwa mtiririko huu kwanza naangalia malengo ya kamponi ya idara ili nijue mwelekeo mkuu siwezi kweka lengo wa mbalo alichangi matokeo ya kazi kwa ujumla Pili ni natamthimini kazi ya mwezi uliopita Ninini kilicho fanyikia na niwapi nilipo kwama. Na ninini kinaitaji kuburesho? Hii hunisaidia kweka malengo ya kweli siya kubatisha. Tatu. Nagawanya malengo makubwa kuwa madogo na yanayopimika. Badala ya kusema kuburesha utendaji. Ninasema kukamilisha miradi mwili kuwa muda. Au kupumzika makosa kwa asilia fulani. Nne. Naweka vipaumbele au naratiba. Najua ni kazi zipi ni za dharura na nizipi zinazo weza kusubiri. Hili ni sipopoteza mweleko katikati ya mwezi. Mwisho na jiwekea kipimo cha kujipima au kujitathimini mwisho wa mwezi. Hii unisaidia kuona maendeleo yangu na kupanga vizuri zaidi kwa mwezi unafuata. Kwa fupi, naweka malengo ambayo ni ya wazi, yanayotekeleza na yanayolingana na wajibu wangu kazini.

Mimi, mimi ambaye napenda sana kutumia simu, kwa kawaida nachaji simu mara moja hadi mbili kwa siku. Asubuhi hutoka nikiwa nimejaa chaji kabisa, lakini kwa sababu ya wozapo, mitandao ya kijamii kupiga simu na kuperuzi chaji kupungua haraka. Ikifika jioni au usiku nalazimika kuchaji tena. Iyo ni mara mbili kwa siku. Kuna siku nikitumia sana hasa video au intaneti basi nachaji hata mara tatu au zaidi. Lakini nikitumia kawaida. Chaji nachaji simu yangu mara moja kulingana na matumizi yangu ya iyo siku. Kwa upande wangu, mimi hutumia na chaji na nanatumia kwa wakati huo huo. Kwa hivyo, mimi huchaji simu mara moja au mara mbili ikipita au ikizidi. Kulingana na matumizi yangu ya simu.

Haa, hilo ni swali nzuri sana. Kitu ambacho nimewaifanya cha wema. Kitu ambacho nishawahi kufanya kwa wema. Siku moja nilimsaidia mtu ambaye. Hakuwa na hata nauli ya kurudi nyumbani. Hakuwa hameomba kwa sauti kubwa. Lakini hali yake ilionyesha wazi. Nilisimama, nikamisikiliza kwanza, kisha nikampa nilichokuwa nacho na maneno cha kumtia moyo. Kile kilicho niguza zaidi siyo kutoa, bali tabasamu lake la shukrani ya dhati aliyotoa. Tangu hiyo siku nimejifunza kuwa wema si lazima uwe mkubwa. Wakati mwingine ni kusikiliza, kushiriki kidogo ulichonacho, au kumfanya mtu ajisikie, anaonekana, na kuthaminiwa. Sasa kwa hivyo, hiyo ndiyo kitu ambacho mimi nimewahifanya wema.

Mimi kwa binafsi siwezi ishi bila simu. Simu kwangu si kwa kupiga au kutumia ujumbe. Ndiyo ofisi yangu ndogo, benki, ramani, kamera, mwalimu na hata burudani. Naitumia kufuatilia habari za teknolojia, kujifunza vitu vipya, kufanya kazi na kuwasiliana na watu ninao wajali. Kompyuta ni muhimu sana, ndio, lakini simu ndiyo huwa nami kila wakati, kwa sababu ni rahisi naeza tembea nayo wakati nikienda na inanisaidia wakati wowote. Kwa hiyo mimi kwa upande wangu, simu ni kila kitu, iko haraka, iko uneza beba, na linanisaidia katika hali zangu za kila siku za maisha. Kwa upande mwingi, mimi siwezi ishi bila simu.

Mimi kwa mara mingi na cheza na marafiki zangu kuna mchezo wa aina mingi Kuna mcheza wa simu, kuna mcheza wa mwili Kuna mchezo wa kukimbia na cheza na na rafiki zangu mara mingi Tunacheza kukimbia pira na pia kuna kuruka kamba Mimi napenda kucheza sana sana Hata nikichoka bado na nataka kwenda kucheza.